Mimi ninapenda kusoma vitabu vya kuelemisha ninapenda kusoma vitabu vya kuelimisha kwa sababu ninaposoma vitabu hivi mimi hujifunza maneno mapya. Na kujua mambo mingi pia vitabu hizi hunisaidia kutumia muda wangu wa kutulia kwa kuvisoma. Na kujua mambo mengi zaidi.

Ndiyo mimi hufuatilia matukio ya kimataifa wa sababu matukio ya kimataifa hunisaidia mimi kujua habari zaidi zinazoendelea katika sehemu nyingi kufuatulia matukio ya kimataifa huni pia unisaidia kujua jinsi siasa na uchumi ya maeneo hayo yanavyoendelea kwa hivyo hunisaidia kuongeza maarifa ya ninachojua. Kwa hivyo.

Mimi napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu ninapofanya kazi na wengine mimi hujifunza mambo mapya kutoka kwa ambayo sikuwa nimejua pia kufanya kazi na wengine husadia katika kuboresha mahusiano baina ya watu na hivyo hili hunisadia kupata jinsi na mbinu za kuwasiliana na watu wageni wageni.

Ili kuweka afya nzuri mimi hupiga mazoezi kila asubuhi. Baada ya hapo mimi huenda huoga alafu pia mimi hula. Vyakula venye virutubishi bora. Na mimi pia hu huangalia na kuchunga nisiile. Vyakula vya haraka kwa sababu vyakula hivi huwa vina mafuta mingi na kalori mingi.

La hasha mimi sipendi asali kwa sababu asali huniadhiri ki afya asali pia ina manufaa mengi lakini kila mara ninapoila nahisi kitefutefu na mwili wangu unakuwa uchungu kwa hivyo mimi sipendi kula asali kwa sababu huniadhiri kiafya.